Hekima kubwa niliojifunza maishani ni kwamba subira na unyenyekevu huleta matokeo bora kuliko pupa. Nimegundua kuwa kusikiliza wengine kwanza kunasaidia kufanya maamuzi yenye busara. Pia nimejifunza kuthamini muda, afya na mahusiano ya kweli.

Iyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa itakuwa changamoto kidogo. Siku hiyo, ningeitumia kupumzika, kusoma vitabu, kutembea nje au kuzungumza ana kwa ana na familia na marafiki. Kuishi bila teknolojia kwa muda, kunaeza nisaidia kutuliza mawazo, kujitafakari na kuthamini vitu rahisi vya maisha ambavyo mara nyingi. Husahaulika kutokana na matumizi ya simu na mtandao.

Mimi napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza ingawa kucheza kidogo hunifuraisha pia. Kutazama mchezo hunipa burudani, msisimuko na kunifanya nijifunze mbinu na nidhamu ya wachezaji. Napenda kuangalia mechi nikiwa nimepumzika hasa pamoja na marafiki. Tuki jadili matukio ya mchezo.

Napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu hunisaidia kuelewa ama kueleza mawazo na hisia kwa ubunifu. Wakati wakuchora na hisi utulivu na uhuru wa mawazo. Kupaka rangi hunifanya nji kite kwenye maelezo madogo na kupunguza msongo wa mawazo. Ingawa sifanyi mara nyingi, shuguli hii hunipafuraha na hunikumbusha umuhimu wa kutumia ubunifu na njia ya kujieleza na kupumzika.

Chakula cha kigeni nilichowahi kujaribu ni sushi kutoka Japani. Nilipenda jinsi samaki safi na wali vilivyochanganywa vizuri na viungo mbali mbali vinaonyesha ladha ya kipekee. Pia nilifurahia muundo wake mzuri na urembo wa sahani. Ingawa mara ya kwanza ilikuwa changamoto kwa ladha. Badae nikapenda mchanganyiko wa asili na pilipili kidogo.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa kiasi. Michezo hunisaidia kupumzika, kuburudika na wakati mwingine kufikiria kim kakati. Napendalea michezo yenye hadithi mzuri, changamoto za akili na michezo ya ushirikiano na marafiki. Hata hivyo, sipendi kutumia muda mwingi sana kwenye michezo. Napenda kueka uwiano, kati ya michezo, kazi na shuguli nyingine muhimu za kila siku.